Udaifu wangu, jinsi ninavyo shugulikia kazini nina hakikisha kwamba, iwapo nina udhaifu katika sehemu fulani au katika eneo ambalo silijui. Ninawashirikisha wale ambao wanaujuzi wakutosha katika eneo hilo. Kisha wananielekeza, basi kwanjia hiyo nitakuwa nimesuluhisha au kushugulikia udhaifu ambao nilionao.